Juisi ya matunda nayoipenda. Napenda juisi ya matunda inayotoka kwa mti wa maembe. Na juisi hii ya mti wa maembe kwa kweli naipenda. Kwa sababu maembe yenyewe ni matamu na juisi yake. Ni juisi ambayo ni nzito ina uzito fulani. Na uzito unaofana na uzito ule wa uji ambao umepikwa. Na nilapo ninywapo hii uji hii ninywapo juisi ya maembe kwa kweli ni tamu sana na kwa hivo napenda na kuipenda sana.

Uzoefu ambao nimepata wa kushangaza ni nilipo kuwa natembea kuelekea leni mara kwa mara kuna umozo jamaa fulani ambaye alikuwa na shida ya kiakili na mara kwa mara ungepita huko huyo jamaa huyo angeweza kuwakimbiza watu wazima na kwani sisi watoto ambao tulenda peke etu angewai kupiga ingawa akili yake haikuwa timamu. Kwa hivyo, nilipokua nikipita huko, hakuwai niguza na alikuwa anapiga watu wazima. Na kwa hivyo, alikuwa na ogofya lakini, ilikuwa ni jambo la kushangaza kwa sababu hakuwai niguza hata kidogo. Na kwa hivyo, nikazoea, yakakuwa ni mazoea, lakini nimazoea ambayo, ni yakushangaza kwa kweli ingawaje mtu huyo hana akili temamu, anapiga watu wazima na kuwaacha watoto bila kuwaguza. Na kwa hivyo kwa kweli, nimeishi nikishangazwa na tukio hilo.

Ninapopata tatizo kazini, kwanza kujua kiini cha tatizo hilo, na baada ya kujua kiini cha tatizo hilo ni kuanza kulishughulikia tatizo hilo, na kwa kushughulikia jinsi ambavyo nashughulikia matatizo ambayo nakumbana nayo kazini kujua kama kumetokea matatizo kama hilo. Baadae ama kujua kama tatizo hilo linaweza kukua na madhara ya aina gani, na kwa kuwa na kwa kujua madhara yake na kinachosababisha tatizo hilo. Inakuwa rahisi sana kujua jinsi na kushambulia tatizo hilo. Kwa mfano ukipata tatizo kama vile kukosana na labda wenzako kazini, pia hilo ni tatizo. Na kabla ya kujua jinsi ya kumenyana na tatizo hilo. Ni lazima kwanza nitajua ni nini kilichosababisha tatizo hilo. Jambo la pili ni kuangalia nitafanya nini ili kumfanya mwenzangu kazini. Asiwe na shaka tunaposhughulika na tatizo hilo kwa maana hiyo. Suluhisho lolote lile ambalo nitakalotoa katika kuchambua tatizo hilo, halitamdhulumu ama kumfanya mwenzangu kazini asiwe na uwezo kabisa kushughulika na tatizo hilo. Na kwa kufanya hivyo. Kwa kweli nitaweza, nimekuwa nimelishambulia tatizo hilo, ndiyo kwa maana nasema la muhimu sana ni kuchunguza kiini cha tatizo hilo.

Malengo ya kila mwezi kazini. Malengo yangu ya kila mwezi kazini. Kwa nza kabisa ni kufanya, kujua kile ambacho nafaa kufanya. Napili kabisa ni kukueka mikakati, bomba, mikakati ambayo itaniwezesha. Kupata ama kufikia, kuafikia malengo ambayo itakua nimeyaeka kwa mwezi hio kazini. Na kwa kila nikapo lengo, nitajua wakati fulani na fulani. Itakuwa nimefanya jambo fulani na itakapofika wakati wakufanya jambo hilo itakuwa raisi kwangu kwa sababu itakuwa nimetayari nimejitayarisha kia kili kima wazo na kujitayarisha kwa kila aina. Kwa hivyo ninapo eka mikakati hii itakuwa raisi kwangu kuwa kifisha ama kuwa kifia malengo haya.